Ndiyo. Nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Nilipenda sana kwa sababu ilinisaidia kusaidia watu wanaohitaji msaada, kujifunza uzoefu mpya wa maisha, kujenga moyo wa huruma na upendo kwa jamii. Kazi za kujitolea hunifanya nijisikie furaha na kutosheka moyoni.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wakupanga na kushughulikia kazi kwa ufanisi, mawasiliano mazuri na kushirikiana na wenzangu. Kujifunza haraka na kushughulikia changamoto uangalivu kwenye maelezo na ubora wakazi. Kufanikisha kazi kushirikiana vizuri na timu na kuhakikisha malengo ya shirika yanatimizwa.

Kushirikiana na timu, napenda kufanya mambo haya, kusikiliza mawazo ya wenzangu, ilikuelewa mitazamo tofauti, kuchangia mawazo yangu kwa uwazi na kwa njia ya kujenga, kugawa majukumu kwa uwiano, ili kila mmoja aweze kufanya kazi yake vizuri, kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada, kushirikiana, kufanikisha malengo ya pamoja, kufanikisha kazi kwa ufanisi, kuboresha mawasiliano na kujenga uhusiano nzuri kazini.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni, kushirikiana na watu na kutatua matatizo. Napenda kuona kazi yangu ikileta matokeo mazuri na kusaidia timu kufika malengo. Hilo hunipa motisha na kunifanya nijisikie nina dhamani katika kazi yangu.

Ninapokuwa na familia yangu, napenda kufanya mambo ya nayo tuleta karibu na kutujenga furaha. Kwa mfano, tunapenda kuka pamoja na kuzungumza kuhusu siku yetu. Kurishikiana chakula cha pamoja au kutasama vilamu nyumbani. Pia napenda kusafiri nao au kuenda kutembea sehemu tulifu ili kufurahia muda wa pamoja. Wakati mwingine, tunafanya sherehe ndogo au michezo ya kufurahisha ambayo hutujenga upendo umoja wa familia. Muda ninautumia na familia yangu hunipa amani, furaha na kunipa nijisikie nikiwa salama na kupendwa.

Nina kipawa cha kushirikisha mawazo na watu. Pamoja na kuandika na kuelezea kwa uwazi. Napenda sana kuunda miradi au mawazo mpya. Na kushirikiana na wengine ili kufanikisha, kuyafanikisha. Pia, nina kipawa cha kufundisha au kueleza mambo kwa urahisi. Jambo lililo saidia kuelewa wangu na kuhamasisha wengine. Kipawa hiki kimenisaidia pia katika kazi na maisha ya kila siku. Kwa sababu, hunifanya niwe na utubuthu, ubunifu na uwezo wa kushirikiana vizuri na timu. Ninapouza kipawa hiki, huwa ninajisikia furaha, dhamani na kuridhika na kile ninachokifanya.

Chakula chajadi ni nachopenda zaidi ni ugali na mboga. Napenda sana kwa sababu ni chakula kilicho na latha ya asili na kinanifanya nijisikie nikiwa na nguvu. Mara nyingi napenda kula ugali na mboga kama skumawiki au kunde pamoja na samaki au nyama kidogo. Jambo lililongeza latha na virutubisho. Pia chakula hiki kinanirudisha kwenye tamaduni zetu za kumbu kumbu za familia. Asa wakati wa chakula cha pamoja nyumbani. Kila mara ni napokula chakula hiki na pata hisia ya utulivu, furaha na kuridhika. Na pia ni chakula kinachonifaa ki afya.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Lion King naipenda sana kwa sababu ni ujumbe mzito kuhusu maisha, familia na ujasiri wakusimama tena baada ya changamoto. Ni filamu ya drama na adventure na pia inamziki mzuri unaovutia kila mara. Mara ya kwanza niliiona nilipokuwa mtoto nikiwa na familia yangu. Nakumbuka jinsi nilivyoguswa na safari ya simba kutoka kuwa mtoto hadi kuwa mfalme jasiri. Mama yangu ndiye alinifanya niipende zaidi kwa sababu alikuwa anapenda sana kuitazama pamoja nami. Ningependa kuiona tena kwa sababu kila mara ninapoitazama najifunza jambo jipya na ninapata furaha na motisha.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale ya nayohusiana na uongozi, usimamizi, wamiradi na mawasiliano ya kitalamu. Napenda kupata ujuzi wa jinsi ya kushugulikia changamoto na kazi kwa ubunifu na kwa ufanisi. Pamoja na mbinu bora za kushirikiana na timu. Pia ningependa kupata mafunzo ya teknolojia mpia na kutumia zana za kidigiti zinazoboresha kazi. Jambo linalonifanya niwe mzuri zaidi kazini kwa hakika mafunzo haya yangeni saidia sio tu kuboresha ufanisi wangu bali pia kunisaidia kukua kitaluma na kuchangia zaidi katika mafanikio ya shirika.

Ninashiriki katika jamii yangu kwanjia mbali mbali Kwanza napenda kusaidia watu wanaohitaji msaada kama vile kushiriki katika shughuli za kujitolea au kuchangia pale ninapoweza Pia ninaheshimu na kufuata sheria za kijamii na ninahakikisha ninachochangia katika kudumisha mazingira safi na usalama Mara nyingi ninahamasisha wengine kuhusu umuhimu wa umoja, mawasiliano mazuri na kusaidiana. Kwa kufanya hivyo, ninahisi ninakua sehemu muhimu ya maendeleo ya jamii yangu na ninajivunia kuona mabadiliko chanya ya nayotokea.

Wakati umeme unapokatika, napenda kwanza kubaki mtulivu na kuhakikisha vifaa vyangu vya muhimu kama simu au kompyuta vimehifadhiwa au vina betri. Mara nyingine napanga kutumia muda huo kwa shughuli nyingine ambazo hazihitaji umeme kama kusoma kitabu, kuandika au kupanga kazi zangu. Pia mara nyingi napenda kutumia muda huo kuzungumza na familia au marafiki. Jambo ambalo hunisaidia kuimarisha mahusiano. Wakati mwingine, ikiwa ni mchana, ninapenda kuenda kutembea nje au kufanya mazoezi kidogo ili kutumia muda kwa manufaa. Kwa hakika, kunapokatika umeme kunasaidia kutumia muda wangu kwa njia ya ubunifu na kuboresha mpangilio wangu wa kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi wa kina na kiongozi mzuri katika fani yangu. Napenda kukuza uwezo wangu wa kushughulikia changamoto ngumu, kufanya maamuzi sahihi na kuongoza timu ya ufanisi. Pia lengo langu ni kuwa na mchango mkubwa katika mafanikio ya shirika, ili nipate kuridhika na faida ya kufanya kazi kwa ubora. Kwa upande wa maendeleo binafsi, napenda pia kujifunza teknolojia na mbinu mpya zinazoboresha kazi. Ili niwe tayari kwa mabadiliko ya siku zijazo. Kwa kweli, lengo langu la muda mrefu linahusiana na kukua kitaaluma kusaidia, wengine na kuwa mfano wa motisha kazini.

Zawadi nzuri zaidi nilio wai kupokea ilikuwa kitabu cha kumbu kumbu na ujumbe wa moyo kutoka kwa rafiki yangu wa karibu. Nilipokea, nilihisi furaha na mshikamano wa kweli. Kwa sababu kilionyesha kuwa rafiki yangu alijali na anafahamu mambo muhimu kwangu. Kitabu hicho kilinisaidia pia kunifunza mambo mapya na kupata motisha. Na kila wakati ninapokiona na kumbuka urafiki huo wa dhati, zaidi ya dhamani ya kifedha Zawadi hiyo iliniletea furaha ya kipeke, hisia ya kuthaminiwa na kumbukumbu nzuri ya muda wapamoja na rafiki yangu.